Mara kwa mara, mimi hutumia mitandao ya kijamii mara tatu ama kwa masaa mawili kila siku. Napenda sana kutumia mtandao wa kijamii, sana sana Facebooku, X na pia huyu mwingine anaitwa WhatsApp. Hizo ndo mitandao za kijamii ambazo napenda kutumia.

Wakati marafiki zangu ama wenzangu wako na huzuni, pengine tuseme wamefiwa ama wamepoteza kazi, mimi hupenda kuwaongelesha na kuwapa motisha katika maisha. Napenda kuwapigia hadithi ambazo zitawasaidia na zitawapa motisha na pia nawaimbia ndo waeze kuwa na furaha.

Mimi hupenda kununua vitu mara kwa mara katika soko kubwa ambalo liko mjini na soko ambalo mimi hupenda kutumia ni inaitwa naivas na hiyo naivas ikona bidhaa mingi mingi sana na ndio kwa maana napenda kuenda kununua bidhaa huko ama vitu huko.

Mimi ni mkenya. Kwa hivyo, kinywaji ambacho napenda kukunywa asubuhi ni chai. Chai huwa hutengenezwa kwa kuchukua majani chai na kuweka katika sufuria na maji una unachemsha juu ya moto. Baada ya dakika kumi ama kumi na tano hiyo chai huwa imeiva na unaweza kunywa asubuhi.